Unatumia simu yako kwa nini zaidi? Ninatumia simu yangu katika utaratibu na malengo ya kila siku. Ninaitumia kufanya kazi zangu kila siku na inanisaidia hata kuangalia katika kuingia mitandao ya kijamii na kuangalia mambo yanavyoendelea na kupata ufahamu wa mambo yanayo endelea duniani.

Je, unapiga kura Naam, nimi ni mpiga kura Ninapiga kura katika kila hali katika nchi yetu, mtu anastahili, mtu anaruhusiwa kupiga kura Akifikisha miaka kumi na minane anaenda, anapewa tikiti cha kupiga kura na anaweza kumchagua kiongozi, anayemtaka ama anayempendeza.

Juisi gani ya matunda unayoipenda? Ninapenda juisi kadha kwa kadha na isiwe ngumu ama nzitu napia isiwe juisi ya maji sana. Ninapenda juisi ya matunda machungwa na matunda kama ya passion na ni juisi ambayo napenda kukunywa kukiwa na baridi ama kukiwa na joto iliiweze kupumzisha na isileta joto sana. Hukunywa huwa ni kinywaji kizuri na kinafurahisha sana.

Unashambuliaje mabadiliko kazini Hili kuleta mabadiliko kazini inakuwa muhimu ya kwamba mtu andike orotha ya mambo ambayo anataka kubadilisha katika hiyo orotha Lazma ulinganishe kulingana na malengo yako kazini Kisha uambatanishe hili uweze kutimiza hayo malengo mabadiliko lazima ifanyike kazini Kwa hivyo mtu akiwa na malengo Utapata ni vyema na unakubali haya mabadilisho.

Je, umewahi kulima. Naam, nimewahi kulima shamba. Nimetumia jembe na wakati mwema wa kulima ni wakati ambapo siwa mvua. Mtu aende ukalime wakati wa joto ili mchanga usiwe mgumu na usiwe na matope. Katika kulima, lazima uwe umejipanga na jembe na uwe umejipanga vizuri kwenda kulima mchanga ambao unaenda kulima.

Je, unapenda kupika. Naam, ninapenda kupika. Na kuna upishi wa vyakula tofauti na vya ina nyingi. Kuna kupika chapati, kuna kupika matoke, kuna kupika chai, kuna kupika ugali, kuna kupika mandizi. Katika hali hiyo yote ya kupika, mtu anachagua vyakula ambavyo vina stahili na vina leta afya. Na hivyo vyakula ndivo mimi ninapika, hile niweza kuwa na afya njema na afya nzuri. Katika upishi huo wangu.

Je, unapenda kupanda milima. Naam, ninapenda kupanda milima kwa vile hiyo ni njia moja ya kufanya tizi. Ni njia moja ya kujifurahisha. Ni njia moja ya kufanya mwili uwe na afya inayostahili. Mtu unastahili utembee mlima. Ile uweze kupata mwongo, miguu, mikono, akili yako. Inaweza kufunguka. Na inaweza kupeya ni njia moja ya kufanya zoezi. Katika kufanya hiyo zoezi unapata mwili wako unapata afya inayostahili.

Unapenda kucheza na watoto. Naamu, ninapenda kucheza na watoto. Maana watoto huwa ni watu wa kuafuraha na mchezo yao haina hatia na mchezo yao pia haina hadhara yoyote. Huwezi pata mtoto, ana mawazo mbaya. Lakini mtoto ni mtoto anaye mawazo yake ni safi, anafikiria vizuri. Na unapata mtoto anafurahia sana unapocheza na yeye. Kwa hivyo mimi ninapenda kucheza na watoto. Na pia unaona mtoto pia ako na wosia, wosia, usiyo na hatia. Ana mawazo mazuri kwa mtu na anafurahia sana mkicheza na yeye.

Je, unahifadhi kitu cha thamani. Mtu hastahili kueka ama kuhifadhi kitu cha thamani, yeye mwenyewe. Wastahili utafute mahali ambapo ni pa siri, uweze kuhifadhi chombo ama hicho kitu cha siri ama cha thamani. Maana, wezi wakieza jua ukona chombo ama kitu cha thamani, wanaweza kukufuata. Kwa hivyo mtu anastahili, uieke vizuri na utafute mahali pa siri na usiambiewatu ili uende ukaifiche humo.

Je, unapenda hesabu? Naam! Ninapenda hesabu. Kwa vila katika kufanya hesabu, hilo huwa jambo moja na kuchemsha bongo. Na katika kuchemsha bongo, unapata akili inaweza kukua na kunawiri. Na mtu anaweza kufanya kazi ama kuwa kuwa na mawazo makubwa bila usumbufu wowote. Na inapata akili inaweza kuwaza mambo makubwa makubwa.

Unajihisi vipi kusubiri kwenye mstari? Hakuna jambo la kuhisi ama kusikia vibaya ama usikie vizuri kwa vile ni mstari na katika mstari unapata inaleta inasaidia kuzuia ugomvi katika mahali ambapo pangekuwa na ugomvi. Mstari unaleta agizo na unapata watu wanaeza kuelewana na kufanya kazi ama kufanya jambo jinsi wanavyostahili.

Jee, unapenda kupiga picha. Naam, napenda kupiga picha. Kwa vile, picha ni njia moja ya kuweka kumbu kumbu. Ninapenda kuweka picha, ili niweze kuwa na kumbu kumbu ya yale mambo ambayo ninafanya ama yale mambo ninatenda. Pia picha ni njia kujifurahisha kwa vile katika kwenda kupiga picha, unaweza kutembea na kujionea mambo mengi. Hasa katika kuweka kumbu kumbu hapa ndio umaarufu ama maana yake na umuhimu wake unaingilia.

Tabia gani ya watu inakuchukiza? Sipendi watu wanaopenda ugomvi, watu wanaopenda kusumbua, watu wanaojipenda, watu ambao wanasumbua. Si vyema mtu kuwa mjeuri ama mtu wa kusumbua, mtu anastahili kuwa mtu wa kupenda watu, watu mtu wa kupenda kuelewana na watu. Na aweze kuishi na watu wengine kwa furaha, kwa upendo na kwa umakinifu na mtu awe mtu mtu wa kupenda kufanya kazi.

Unatumia kompyuta kwa nini zaidi? Kompyuta ama tarakilishi ni chombo cha kiteknolojia ambacho ninatumia kila siku na kila wakati Maana ninaitumia katika hali yangu ya kufanya kazi Ninahitaji ili niweze kufanya kazi na niweze kufanya kazi kwa wepesi na kwa haraka sana ninapenda kuwa nayo Ninaitumia kila saa na kila wakati katika kazi zangu za kazini.

Jee, unatumia mitandao ya kijamii, naam, ninatumia mitandao ya kijamii, kama vile Twitter, ama X, kuna Facebook, kuna Instagram, kuna Snapchat, kuna TikTok, na hizo zote ni mitandao ya kijamii na ya teknolojia ambayo ninaitumia kujifahamu, kujiburudisha, kujifrahisha, na pia kujielimisha. Ni mambo ambayo inaimu hiko na watu ambayo ambayo watu anatumia.

Je unaweka picha zako mitandaoni Lahasha Si eki picha zangu mitandaoni Kwa vile hiyo ni mitandao ya kijami na katika katika hiyo mitandao Hakuna siri yoyote Kwa hivyo mimi sipendi kuweka humo ili nisiweze kuwa kuonekana na kila mtu na pia niweze kuwa na mambo ambayo ni ya siri na pia hahitaji kila mtu kushinda akiona mambo zangu ama kuona picha zangu.

Unapendelea kusoma gazeti au habari mitandaoni. Ni heri kusoma habari mitandaoni, bali siyo kusoma gazeti. Maana kusoma gazeti inakulazimisha kusoma mambo mengi, kusoma mambo mengi ambayo siyo muhimu na ata huhitaji. Lakini ukisikiliza habari mitandaoni, unaipata kwa ukamilifu na kwa ufupi, na unaeza kuelewa kila kitu ambacho unasoma. Na pia unapata watu wanatoa maoni yao kwa hivyo ni rahisi kuelewa maoni ya watu pia.

Ujuzi gani nahitaji kuimarisha? Kuna ujuzi kadha na kadha ni nahitaji kuimarisha ili kuweza kufanya kazi yangu kwa umakinifu, kwa umakini na umakilifu. Kuna baadhi ya mambo nahitaji kuimarisha kama vile kuwa mtu anayeongea na watu, mtu anayeongea sana, mtu anayeongea vizuri, mtu alie na hekima, mtu alie mpole, mtu alie na upole na pia kueza kupenda watu Usiwe mjeuri na usiwe mpenda gonfi, bali uwe mtuwa kupenda watu.

Sherehe yako ya kupendeza ni kunazo sherehe za aina nyingi na sherehe inayo pendeza zaidi ni ile yenye ikona watu wengi na ikona mlo ama vyakula mingi vingi. Maana katika kuwa na watu wengi unaweza kusherehekea na lazima kuwe na muziki ili watu waweze kudansi na pia kufurahia na maana hapa tupo kuna sherehe. Sherehe pia lazima iwe na watu walio na furaha na isio lazima iwe muwe watu wengi Maana pia mkiwa watu wengi Muna kuna kelele na pia kuna orotha ya mambo.

Je, unapenda kula popcorn. Popcorn huwa chakula mzuri, chakula cha kufurahisha na kupendeza. Hasa, wakati mtu anatazama filamu ama televisheni, ni njia moja ya kujifurahisha na hata mkiwa na mpenziwe. Inakua ni njia moja ya kujifurahisha na kujiweka mkiwa katika hiyo hali ya kufurahia na kutazama. Kwa hivyo popcorn ni chakula mzuri na haina hatari yoyote ama adhari yoyote.

Unashughulikia muda vipi kazini njia moja ya kuhakikisha unatumia muda wako kazini vizuri ni kuwa na orodha ya malengo ya hiyo siku andika orodha yako, andika malengo yako Kisha ujipe muda wa kufanya ama kusuluhisha kila lengo Maana ukiwa na orodha ndipo utaweza kujua jambo ambalo unahitaji kufanya na muda unaohitaji kuutumia.

Tabia gani unayoipenda kwa wengine? Ninapenda watu wanaopenda watu na watu usiopenda ugomvi, na watu wanao, walio na ushirikiano na watu wengine. Wawe watu watulivu, watu wapenda kazi, watu wakuaminika na watu wapole, watu waliona uwezo wa kuwa na tabia za kumcha mungu na watu walio wapole na wanaweza wanaopenda kusikiliza bali sio kupiga kelele ama kusumbua.

Unahimizaje ushirikiano katika timu. Kuna njia nyingi za kuhimiza ushirikiano. Lazima nyinyi muwe watu wanaofanya mazoezi pamoja. Lazima muwe ni nyinyi ni watu wanaocheza mchezo ya kuchemsha bongo na pia kuelimishana. Hakuna kuwa na ugomvi, hakuna vita, hakuna kumbagua mtu yeyote. Kila mtu yuatoshana na kila mtu anamaana na mahali pake na nafasi yake katika timu na katika mambo ambayo mnatenda.

Je unandege wa kufungwa nyumbani ndege hawastahili kufungwa nyumbani bali wanastahili kufungwa katika nafasi yao hata hivyo kuna ndege ambao hufungwa kama kuku wanafungwa nyumbani na mtu akiuwa na nafasi kubwa yuwaweza kuzifunga kuku ili aweze kuwa na nafasi yao kula mayai na nafasi pia kwa mtu mchangamfu ama kuangalia mambo na ukiwa na hao ndege inakuwa ni jambo la kujifurahisha.

Unafanya nini wakati unahitaji msaada kazini? Kila siku ama kila mtu hufika wakati unahitaji msaada. Ndiyo maana unastahili kuwa mtu unayeshirikiana na wafanyikazi wenzako. Ili mueze kusaidiana ama pia ikifika wakati unahitaji msaada wataweza kusaidia. Na njia moja ni kuwa lazima nawe pia uwe mtu wa kuwasaidia wengine na kushirikiana na wao ili unapofika wakati wako Ukiomba mtu msaada, atakupa na atakusaidia.

Je, unapenda kucheza michezo ya ubao? Hapana, mimi si mtu wa kucheza michezo ovyo ovyo. Hasa michezo ya ubao. Lakini kuna michezo mingine kama mipira, kukimbia, voliboli. Hiyo mchezo inanifurahisha. Kwa vile inaleta afya katika kimwili na mtu hana uvivu ama uzembe. Kwa hivyo hiyo ni mchezo ambayo ninacheza. Lakini mchezo ya ubao, hapana siichezi.

Unapata habari wapi? Kuna njia nyingi za kupata habari. Na njia moja ni kusikiliza mitandaoni ama kupata habari mitandaoni. Kuna njia nyingine ya kusikiliza televisheni. Kuna njia ya kusikiliza radio. Kuna njia ya kuzoma gazeti. Na hizo zote ni njia za kupata habari. Kwa hivo mtu huchagua njia ambayo inampendeza ama inamurithisha. Na yenye haina uchovu ama inampendeza kama vile kusoma mitandaoni unapata hata kuna maoni pia ya watu wengine.

Mchezaji gani wa michezo? Unaae penda? Kuna wachezaji wengi kama Cristiano Ronaldo, kama Kaka, kama Messi, kama Eliud Kipchoge, na hao ni watu ambao ninawapenda, maana ni watu wanafurahisha, ama ni watu pia wanaofanya kazi vizuri, na ninawapenda katika michezo yao ambayo wanacheza.

Unapendelea mwanga mkali au mwanga wa kati. Mwanga wowote ni mzuri, sina ubaguzi wowote na nikipata mwanga mkali ni sawa, nikipata mwanga wakati pia ni sawa. Maana mtu anastahili kuwa, hana ubaguzi, uweze kuelewa na uweze kukula chakula ili ilete umaana ama usaidizi katika mwili.

Mafunzo gani ya kazi yamekusaidia zaidi? Kuna baadhi ya mafunzo ya kazi ambayo yanasaidia mtu. Kwa mfano, mtu anastahili kuwa mtu mwadilifu, mtu mwenye umakini, mtu mwenye ushurikiano, mtu mwenye kupenda watu, mtu mwenye kujituma na kutia bidii. Hayo ni baadhi ya mafunzo ambayo yamekua ya busara na maana katika maisha na yamenisaidia.

Mafanikio gani ya binafsi unayo thamini kazini Kuna mambo yanayo furahisha na inathaminiwa katika kazini katika unapofikisha malengo yako ya kila siku ama malengo ya kila mwaka inakuwa ni jambo la busara kama vile mnapata watumizi wengine wa kazi yenu na pia unapata hiyo mambo yanafurahisha sana Maana katika kazi ni kuhusu unapata watumiaji wengi wa kazi yenu Hilo ni jambo linaonyesha ya kwamba kazi inaendelea kukua na pia mkipata wateja, watumiaji na wateja wengi Hilo jambo linafurahisha na linasaidia kuonyesha ya kwamba kazi inaendelea inasonga mbele.

Unapendelea kuwasiliana vipi na watu. Njia moja kuwasiliana na watu ni kutumia simu, ama pia kutumia tarakilishi, na pia kuna njia ya kutumia email na watu wanawasiliana nayo, ama barua pepe, hizo ni baadhi ya njia ambazo watu wanatumia kuwasiliana. Napi hata kuna kupiga sauti, unaitana na nguvu, hiyo ninjia moja kuwasiliana ama kuelewana na watu katika kuzungumza.

Unalinda faraga yako vipi mtandao ni. Katika mitandao ya kijamii, lazima mtu awe, mtu usiye mtu wakuleta vitisho na pia mtu wakuleta ugomvi. Kwa hivyo hiyo ni njia moja ya kujilinda ama kujikinga. Kwa vile katika kujikinga, hapo ndio unapata, hauna ugomvi na una vita yeyote na mtu wowote.

Unahifadhi data yako wapi? Ni muhimu mtu kuhifadhi data yake kisiri na uwe na mahali pema pa kueka na data yako ili isiweze kupatikana ama kuonekana na watu wengine. Maana data ni kitu cha siri na mtu anastahili uwe na ubora na njia nafaka za kueka data yako ili watu wengine wasiweza kuiona ama kuitumia. Maana wakiweza kuitumia italeta ugomvi na italeta mambo ambayo haistahili.

Je, unagawanya takazako. Takataka zinastaili zigawanywe. Ili takataka ambayo ni ya plastiki iende mahali pake. Ama nyingine ni ya vyakula ya inaeza tupwa shambani. Ili isiweze kudhuru ama kuharibu mandhari. Mtu unastaili agawanye. Na pia isiwe na harufu mbaya. Unavyo taka ambayo siimbaya inahaezi dhuru mandhari na hiyo ikosawa.